Jambo la dini lenye ni muhimu sana kwangu ni uaminifu. Uaminifu na upendo ila uaminifu. Sababu uaminifu utaweza saidia sana katika biashara na dunia ya sasa. So kwa hivyo mimi ninapenda sana watu waaminifu. Upendo pia utachangia zaidi kwa mtu kuwa mwaminifu.

Ndiyo, siku moja ninawezaishi bila teknolojia, kwa sababu kuna muda ambao napoteza simu yangu inawezaisha moto, ama inawezaisha chaji, inabidi niiwekeze moto, na hivyo siku moja haidhuru ila ikizidi hapo sasa ndio nitakuwa na shida kwa sababu biashara zangu nyingi zinategemea teknolojia na mtandao.

Mimi huwa nafanya zoezi ya kuendesha baiskeli kwa sababu huwa nahisi inazoesha misuli ya mwili yote. Na pia nitaweza kuchoma kuchoma sukari au nguvu zangu carbohydrates. Pia huwa nafanya mazoezi ya kujiinua na mikono au kwa kimombo zinaitwa push-ups. Pia nakimbia ili kuwezesha mwili kukuwa sawa.

Mimi napenda kukaa pamoja na familia, tukiongea, tukila pamoja, tukicheza, tukicheka. Yani mambo ya kifamilia pia tuongelee maendeleo ya familia, tupange tutakavyoendelea siku za usoni. Mambo ya pamoja tu kama familia, kukumbushana mambo yenye tulifanya kitambo.